Uzuefu wangu wa kufanya kazi katika mazingira ya timu umenifunza umuhimu wa mawasiliano bora na uvumilivu. Nimejifunza kuwa usirikiano wa dhati huleta ufanisi mkubwa. Huku nikiboresha uwezo wangu wa kutatua matatizo magumu kwa weledi na haraka.

Wakati wakushughulikia kazi za dharura, mimi hubaki mtulivu na kupanga vipao mbele kwa umakini mkubwa. Natathmini hali haraka kisha natumia weledi wangu kutatua changamoto hizo. Kwa ufanisi ili kuhakikisha malengo yote ya kazi ya natimizwa kwa wakati.

Mimi hupenda sana kutazama filamu za kusisimua na zile vichekesho jioni hili kupunguza uchovu wa siku. Filamu hizi hunipa furaha kutuelimisha kuhusu watamaduni mbalimbali na kunisaidia kupata motisha mpya ya kukabiliana na maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kulima bustani mdogo nyumbani kwangu ambapo nilipata kupanda mboga za majani. Nyanya na pilipili. Shughuli hii ilinifundisha uvumilivu na umuhimu wa kutunza mazingira ili kupata mazoeo bora yenye afya kwa ajili ya chakula.

Mimi hupata usawa kati ya kazi ya maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu kwa makini ili kupata muda wakupumzika. Nafanya hivi kwa kueka mipaka wazi kufanya mazoezi na kutumia muda mwingi na familia yangu.

Wakati wa msongo wa kazi mimi hupumzika kwa muda mfupi hili kuvuta pumzi na kustafakari, hatua inayofuata kwa utulivu. Hii hunisaidia kurejesha umakini kupunguza uchovu wa akili na kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi zaidi.

Tathmini za kazi ni muhimu sana kwa sababu zina tusaidia kutambua maeneo, unayofanya vizuri na yale yanayoitaji marekebisho ingawa wakati mwingine zinaleta wasiwasi ni fursa nzuri ya kujifunza kukaa kitaaluma na kufikia malengo yetu ya kimaendeleo.

Katika maisha yangu ya kila siku mimi hukagua barua pepe mara kwa mara ili kupata habari muhimu kazini. Pia ninapenda sana kupitia barua hizi ili kujihusisha na mambo ya usafiri sababu inaniongoza vizuri na kunisaidia kufika ninapoenda kwa wakati.

Kuhusu wasilisho hili, ninajihisi mwenye shauku kubwa na matumaini tele kwa sababu maudhui iliyo wasilishwa yamejaa maarifa muhimu. Ubunifu wa hali ya juu na yanaleta hamasa ya kipekee ya kuendelea kujifunza mambo mapya kila uchao katika maisha.

Ningepende kupata mafunzo ya kina kuhusu uongozi wa kimkakati na teknolojia mpya za kidigitari ili kuimarisha ufanisi wangu kazini, kukuza ubunifu na kuchochea maendeleo endelevu ndani ya idara yetu kwa manufaa.

Napenda sana kucheza na watoto kwa sababu michezo inanisaidia kukuza ubunifu wao, inaimarisha uhusiano wa kijamii na pia inanipa furaha kubwa kuona utabasamu zao mwanana. Wanapojifunza mambo mapya kupitia burudani mbalimbali.

Mimi napenda sana kucheza kuliko kutazama tu. Kuna furaha ya kipekee unayopata unapokuwa uwanjani unakimbia na kushirikiana na marafiki ili kupata ushindi. Hata hivyo, kutazama michezo mikubwa kwenye runinga pia kunasaidia sana hasa wakati wa fainali.

Mara nyingi mimi hushughulikia wateja kwa heshima, unyenyekevu na usikivu wa hali ya juu ili kutatua shinda zao haraka. Lengo langu kuu ni kuhakikisha kila mteja analidhika na huduma bora ninazo toa kwa utabasamu na uaminifu mkubwa.

Katika safari yangu ya kitaaluma, nahitaji kuimarisha ujuzi wa uchambuzi wa data na mawasiliano ya kidijitali. Lengo langu ni kutumia teknolojia ya kisasa kufanya maamuzi sahihi na kuboresha ufanisi wa kazi ili nilete tija zaidi kazini.

Kwa mtu anaye anza kazi na kushauri uwe na nia ya kujifunza kila siku. Uwe na nidhamu ya muda na ujenge mahusiano mema na wenzako. Jitume kwa bidii, uliza maswali unapokwama na uonyeshe utayari wakubeba majukumu mapya.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupendelea kutembea kidogo iliku kuonyesha viungo na kupata hewa safi. Pia, hutumia muda huo kuonye kunywa maji na kutafakali mipango ya kazi inayofuata ili nirejee nikiwa na nguvu na akili ilio changamka zaidi.

Wakati wakuanza mladi mpia, mimi huanza kwa kuelewa malengo maku na kupanga hatuwa ndogo za utekerezaji. Huu ni wakati wakushirikiana na motimu yangu ili kuhakikishe kila mmoja anajua wajibu wake kwa ufanisi mkubwa.

Motisha yangu kuu kazini inatokana na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu yakiboresha maisha ya wengine. Pia mazingira ya ushirikiano na fursa za kila siku za kujifunza mambo mapya hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango mara kwa mara kwa hitaji au taasisi za kijamii, kitendo hiki hunipa faraja kubwa ya moyoni na kunikubusha umuhimu wa kushirikiana na wengine kwa upendo, ukarimu na utu kila siku.

Mimi hupendelea kuvaa shati rasmi nikiwa kazini kwa sababu hunifanya nionekane mwenye uweledi na kujiamini zaidi. Hata hivyo, wakati wa mapumziko au siku za mwisho wa wiki, mimi hupenda kuvaa tishati kwa ajili ya faraja na urahisi.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza michezo ya video wakati wa mapumziko ili kuchangamusha akili na kupunguza msongo wa mawazo. Michezo hii husaidia pia kuimalisha uwezo wangu wa kufanya maamuzi ya haraka na kufikiri kwa ubunifu mkubwa.

Ndiyo, nimewahi kufunga paka nyumbani kwangu kwa miaka mingi. Uzoefu huo, umenifundisha umuhimu wa uwajibikaji, uvumilivu na huruma kwa viumbe hai. Huku ukiongeza furaha na upendo mkubwa katika maisha yangu ya kila siku na familia.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia neno siri imara na la kipekee kwa kila akaunti yangu. Pia huhakikisha siandiki taarifa zangu binafsi hadharani na mara zote huwasha uthibidishaji wa hatua mbili ili kuzuia uingiliaji usio rasmi.

Mchezo wangu unaopendwa katika olimpiki ni mbio za mita mia moja kwa sababu huonyesha kasi na nguvu ya ajabu ya bidadamu. Huwa najihisi mwenye msisimko mkubwa na hamasa ninapo waona wanaliadha wakipambana kufikia hatua ya ushindi.

Mimi hutumia takriban saa mbili au tatu mtandaoni kila siku kwa ajili ya kazi, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na marafiki. Jitihanda zangu kupanga muda wako vizuri ili uweze kubaki natija katika majukumu yako mengine.

Mimi hupendelea kwenda madukani asubuhi na mapema wakati wa siku za kazi ili kuepuka msongamano mkubwa wa watu na foleni ndefu. Hali hii hunisaidia kufanya manunuzi yangu kwa utulivu, haraka, na kupata bidhaa zilizo kaa zilizo toka shambani zikiwa ngavu.

Mimi hupendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kuzingatia mambo muhimu kwa umakini mkubwa. Utulivu unaniwezesha kufikiri kwa kina kufanya kazi kwa ufanisi na kupata amani ya moyo ambao ni vingumu kuipata kwenye kelele.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi za kusisimua na wasifu wa watu walio faniki wa duniani. Kusoma aina hii ya vitabu, hunipa msukumo mkubwa wa kimaisha. Kuna nifundisha mbinu mpya za mafanikio na kunisaidia kupata burudani tulivu.

Kazi yangu inahusu uchambuzi wa mifumo ya kompyuta fani niliochagua kwa sbabu ya kupenda teknolojia. Napenda sana kutatua matatizo magumu ingawa changamoto ya mabadiliko ya hali ya kiteknolojia inahitaji nijifunze kila siku ili kubaki imara.

Mimi ushugurikia muda wa muisho kwa kupanga vipaumbele na kuanza majukumu mapema ili kuepuka msongo wa mawazo huu ni mkataba. Unaonisaidia kuhagikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora watu wa hali ya juu bila haraka yoyote.

Katika maisha yangu nahitaji kuimarisha ujuzi wa uchambuzi wa data na mawasiliano ili nilete ufanisi zaidi kazini. Lengo langu ni kutumia teknolojia ya kisasa na kufanya maamuzi sahihi na kuboresha utendaji wangu wa kila siku kitaaluma.

Mimi huenda hospitalini mara mbili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili wangu wote. Utaratibu huu unanisaidia kubaini chanzo na kupingana na changamoto za kiafya mapema na kuhakikisha naendelea kufanya kuwa na nguvu za kutosha.

Huenda maktabani angalau mara moja kwa mwezi ili kutafuta maarifa mapya na utulivu wa kusoma. Mazingira haya hunisaidia kupata vitabu adimu ambavyo ambavyo unimairisha kiakili na kunipa matazamo mapana.

Naishi kwenye nyumba ya kisasa ilio katika mazingira tulivu na yenye ulinzi wakutosha. Ninapenda sana eneo hili kwa sababu kuna bustani nzuri na majirani wema na wananifanya nijihisi salama na mwenye furaha tele kila siku.

Ninapotazama nje ya dirisha langu naona safu ya miti ya kijani, kibichi na barabara, yenye shuguli nyingi. Mandhari haya kunipa utulivu mkubwa hasa wakati wa asubuhi ambapo hewa ni safi na ndege huimba.

Soma nililopenda zaidi shuleni ilikuwa ni hisabati, kwa sababu ililinipa changamoto ya kufikilia kwa mantiki na kutafuta mafumbo mangumu. Kupata majibu sahihi kunanipa fulaha na kunanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku kitaaluma.

Mimi hupendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa ana kwa sababu inalijenga uaminifu na kuelewana vizuri zaidi kupitia lugha ya mwili. Hali hii hunisaidia kuelezea hisia zangu kwa wazi na usahihi mkubwa kitaaluma.

Wakati wa baridi kali mimi hupenda kunywa vinywaji vya moto na kujifunika mavazi mazito ili kuupa mwili wangu joto. Pia ufulahia kukaa ndani ya ndani nikisoma vitabu au kutazama filamu huku nikipumzika kwa utulivu mkubwa nyumbani kwangu.

Mimi utumia mbinu ya kupanga vipaumbele na kupanga wakazi kubwa katika vipande vidogo ili kukamilisha majukumu yangu kwa wakati. Hali hii unisaidia kudumisha umakini mkubwa kuepuka mludikano wakazi.

Mimi hupendelea kutazama video kwenye mtandao kupitia YouTube kwa sababu kuna maudhui mengi ya kuelimisha na kubrudisha. Jukwaa hili hunisaidia kupata ujuzi mpya kwa urahisi na kufuata habari mbalimbali za ulimwengu kila siku kitaaluma.

Lengo langu kuu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu bigwa wa ushauri wa kibiashara ili nisaidie makampuni kukua nataka kutumia ujuzi wangu kuleta mabadiriko chanya na kuongoza timu kubwa kufikia mafanikio makubwa kitaaluma.

Mimi huwakaribisha wafanya kazi wapya kwa tabasamu na kuwapa maerekezo ya msingi kuhusu utamaduni wa ofisi yetu. Lengo langu ni kuwafanya wajisikie hulu, salama na sehemu ya timu yetu imara, ili wafanye kazi kwa ufanisi.

Mimi huona kuwa ni muhimu sana kupiga kura ili kuchagua viongozi bora watakaoleta maendeleo chanya katika jamii yetu. Haki hii inanipa sauti ya msingi katika kuamua mustakabari wanchi yangu na vizazi vijavyo.

Mimi nimeanza kujifunza kupiga gitari hivi kalibuni kwa sababu mziki unanipa utulivu mkubwa wa nafsi na akiri. Ni changamoto ya kuvutia inayohitaji mazoezi ya kila siku hili kuelewa vyema kodi na kucheza nyimbo nzuri kitaramu.

Mimi hupenda kula mboga za majani kama mchicha na sukuma wiki kwa sababu zina virutubisho vingi vinavyoimarisha afya ya mwili wangu. Labda, ladha yake halisi na asili hunifanya nijihisi mwenye nguvu.

Mimi natamani sana kutembelea inchi ya ufaransa kwa sababu ya utajiri wake wa kihistoria sana. Napenda sana sanaa yao, na mandhari mazuri za maji, za miji kama Paris. Safari hii itanipa fursa ya kuona mnara eifeli na makumbusho maarufu.

Mimi upenderea kuvaa suluali zaidi ya kuriko sketi. Kwa sababu zinanipa uhulu wakutembea na kufanya kazi zangu kwa urahisi. Mavazi haya ya kisasa hunifanya nijihisi mwenye kujiamini na nadhifu sana katika mazingila ya kiiofisi.

Moja ya uzoefu wangu wa kushangaza zaidi ilikuwa ni kuona kupatwa kwa jua nikiwa safarini vijijini. Hali hiyo ilibakisha mchana kuwa giza na gafla. Jambo ambalo liliacha kumbu kumbu isiyo futika moyoni mwangu kita kabisa.

Mimi hutumia simu yangu kwa ajili ya mawasiliano ya kazi, kujifunza ujuzi mpya kupitia intaneti na kuburudika wakati wa mapumziko. Kifaa hiki ni muhimu sana kwangu kwa sababu kinanisaidia kurahisisha majukumu yangu mengi kitaalamu.

Mimi nawafahamu majirani zangu vizuri sana kwa sababu sisi sote ni watu wa karibu ambao tunasaidiana kila wakati wa shida na furaha. Uhusiano huu mzuri unajenga jamii imara salama na yenye uoendo mkubwa.

Mimi nina kipawa cha asili cha uandishi wa ubunifu ambacho hunisaidia kuelezea mawazo yangu kwa njia ya kuvutia na yenye kugusa hisia za wasomaji. Kipaji hiki kimekua nguzo muhimu katika maisha yangu, kila siku.

Baada ya siku ndefu na yenye mambo mengi kazini, mimi hupumzika kwa kusikiliza muziki mwanana na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Hali hii hunisaidia sana kuondoa msongo wa mawazo na kurenjesha upya nguvu zangu kitaalamu.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ya viungo na kusoma vitabu vya kusisimua ili ku kuongeza maarifa mapya. Shughuri hii hunisaidia sana kuchangamsha akili yangu kuimalisha afya ya mwili na kujiskia mwenye na kujisikia mwenye fulaha.

Wakati ninapohitaji msaada kazini nimi huomba ushauri kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi au kutafuta mwongozo wa kitaalam ili kutatua changamoto husika ushirikiano huu hunisaidia kufunza mbinu mpya na kuhakikisha huwa kuwa kazi inakamilika kwa ufasaha.

Wakati wavfulaha mimi hujifulahisha kwa kujumuika na marafiki zangu, wa kalibu na familia ili kusherehekea mafanikio yetu kwa pamoja. Tunakula chakula kitamu, tunacheka sana na kucheza mziki ili kuchangamusha upendo na ushirikiano wetu.

Mimi natamani sana kutembelea mji wa zanzibari. Kwa sababu ya fukwe zake nzuri za mchanga mweupe majengo ya kale ya kihistoria na tamaduni za kusisimua. Safari hii itanilipa utulivu na msukumo mpya wakimaisha.

Mimi hupenda sana kukulua chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema ya moyo na mwili wangu. Ulaji huu wa kistahiki. Unanifanya nijihisi mwepesi mwenye nguvu siku nzima.

Mimi husoma habari zangu mtandao ni kupitia utovuti za kuaminika za magazeti ya kitaifa na kurasa rasmi za mashirika ya habari kwenye mitandao ya kijami. Njia hii na nisaidia kupata taarifa sahihi na za haraka kila siku.

Mandhali nzuli zaidi nirio wahi kuona ni machweo ya jua katika hifadhi ya serengeti ambapo anga hugeuka rangi ya majungwa na dhahabu. Hali hiyo unifanya ni jihisi mwenye amani na kunitia moyo wa kutunza mazingila yetu.

Mimi hujirinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kutumia neno sili imala na lakipeke pamoja na kuhakikisha kuwa nimeamulisha uthibitishaji wa hatuwa mbili kwenye accounti zangu zote mhimu. Hii hunisaidia kulinda talifa zangu binafsi kwa usarama.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kupanga majukumu yangu kipaumbele. Kila asubuhi na kutumia mifumo ya kidigitali kutafutilia maendeleo. Utaratibu huu unanisaidia kuongeza ufanisi kupunguza makosa yasiyo na ya lazima na kukamirisha miradi yangu yote kwa wakati.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati wa shule ya msingi kwa sababu alikuwa na upendo subila na mbinu za kipekee za kunifundisha. Alinisaidia kujenga msingi imala wa elimu kunifanya niamini katika uwezo wangu.

Mimi nina shauku kubwa ya kujifunza rugha ya kifaransa, kwa sababu itanisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani kwa kufulahia fasihi zao, rugha hii itanipanua uwezo wangu wa kitamaduni na kunipa fulsa mpya maishani.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya machungwa fleshi kwa sababu hunipa nguvu na mchangamko wa haraka asubuhi. Baada ya kunywa, mimi hujihisi mwenye afya bora, tayari kukabisa kukabiliana na majukumu yangu ya siku.

Ndio, mimi upenda sana kuagoreha saa nyakati za mchana wakati jua nikali. Kwa sababu maji baridi hunisaidia kupata utulivu wa mwili na akili. Hali hii hunifanya ni jihisi mwepesi mwenye fulaha na mchangamfu siku nzima.

Mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini napenda sana kuwatazama ndege warembo wa mwituni wanaporuka angani kwa uhuru. Hali hii hunipa utulivu mkubwa wa nafsi na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi viumbe hai.

Mimi hupenda sana kuvaa kofia hasa wakati wa jua kali au ninapofanya kazi nje. Kwa sababu inanikinga na miozi ya jua na kunifanya nionekane nadhifu. Vifaa hivi hunipa faraja na mtindo wa kipekee.

Sherehe nikuipendavyo zaidi ni siku ya kuzaliwa kwa sababu hunipa nafasi ya kipekee ya kujumuika na wapendwa wangu kusheherekea hatua mpya ya maisha. Wakati huu hua ni mwingi wa vicheko shukrani na furaha isiyo na ya kifani.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni wakati tulipo kuwa tukicheza mpira wa miguu, mchangani na marafiki zangu nyakati za jioni. Kipindi hicho, kilijaa furaha tele, kicheko cha kweli na upendo mkubwa usio na mipaka.

Mimi hupenda sana kuoga kwa maji ya moto hasa nyakati za asubuhi na usiku. Kwa sababu joto la maji hunisaidia kulegeza misuri yangu na kuondoa uchovu wa siku. Hali hii hunipa utulivu mkubwa sana.

Malengo yangu makuu kazini ni kuhakikisha kuwa ninatoa huduma bora na ya kitaalamu huku nikijifunza mbinu mpya za kidijitali. Kila siku ili kuongeza ufanisi, napenda kufanikisha miradi mikubwa inayochochea maendeleo chanya katika jamii yetu.

Mimi hufanya yoga kila asubuhi hili kuimarisha afya ya mwili wangu na kupata utulivu wa kili kabla ya kuanza majukumu ya siku. Mazoezi haya hunifanya ni jihisi mwepesi mwenye nguvu tele na amani ya moyo.

Mimi hucheza mara nyingi na marafiki zangu wakaribu na ndugu zangu. Kwani tunapenda kushindana kwenye michezo ya body na mipira wa migu. Nyakati hizi huleta fulaha tele na kuimalisha vifungo vyetu vya upendo karibu.

Shuguri zangu za wikendi ujumuisha kufanya usafi wa nyumba asubuhi, kisha kupumzika na kusoma vitabu balimbali ili kuongeza maalifa mapya wakati wa jioni mimi upenda kutembelea marafiki zangu kwa ajili ya mazungumzo na chakula cha jioni.

Mimi hupenda sana kutazama vipindi vya mazingira na wanyama poli kwenye televisheni kwa sababu vina nielimisha kuhusu uzuri wa asili na umuhimu wa kuhifadhi viumbe. Hali hii hunipa utulivu mkubwa wa akili na kunitia shauku.

Mimi huichukia sana kazi ya kupiga pasi nguo kwa sababu inanichukua. Muda mwingi na inahitaji uvumilivu mkubwa nikiwa nimesimama. Hali hii unifanya nijihisi mchovu sana na hupunguza hamu yangu ya kufanya usafi wa nyumbani.

Mimi huweka malengo ya yangu ya kila muwezi kazini kwa kuandika orodha ya vipaumbele muhimu kwenye shajara yangu ili kufuatilia maendeleo ya karibu. Hali hii, hunisaidia kukaa kwenye mstari kuongeza ufanisi na kunifikihia mafanikio makubwa.

Mimi hupenda sana kunywa kahawa asubuhi kwa sababu harufu yake nzuli huniamsha na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa bashasha. Kinywaji hiki cha moto hunifanya nijihisi mchangamfu na mwenye umakini mkubwa kazini mwangu siku nzima.

Mimi hupeana sana kuchesa mpila wa miguu kwa sababu hunifanya niwe na afiya njema. Unajenga ushirikiano na marafiki zangu. Nakunipa furaha tele kila tunapo pata ushindi uwajani. Mchezo huu unanisisimua na kunijenga kimwili.

Mimi siwezi kuishi hata siku moja bila teknolojia kwa sababu inanilahisishia mawasiliano yangu na kunisaidia kutekeleza majukumu ya kila siku kwa ufanisi mkubwa. Maisha yangu yote yanategemea mifumo ya kidigitari ili kuendelea vizuri.

Mimi hupenda sana kuimba kwaya kwa sababu kuna nisaidia kueleza hisia zangu kwa njia ya mziki na kunaleta amani kubwa moyoni mwangu. Shughuli hii hunifanya njihisi huru mwenye furaha tele na kuungana vyema na wengine.

Stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana vyema na watu mbalimbali kwa sababu inajenga uelewa na ushirikiano mzuri. Stadi huu ustadi huu unisaidia kutatua changamoto kwa haraka na kunifikia malengo yangu na yatimu kwa pamoja.

Msimu wa mwaka ninao upenda zaidi ni kipindi cha masika kwa sababu mvua huleta kijani kibichi kila mahali na hewa kuwa safi sana. Hali hii ya hewa hunifanya nijihisi mwenye amani na utulivu mkubwa.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki ili kuimarisha afya yangu, kuongeza nguvu na kuhakikisha mwili wangu unakaa katika hali nzuri ya utendaji. Hali hii hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunipa afya njema.

Mimi hupenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa uhuru wa kupanga ratiba yangu vizuri na kuepuka usumbufu wa msongomano wa magari barabarani asubuhi. Hali hii huongeza ufanisi wangu, na kunipa utulivu mkubwa.

Mimi usherekea mafanikio ya timu kwa kuwalika na kuandaa hafla ndogo ya chakula cha jioni ambacho tunajumuika pamoja na kufurahia matunda ya kazi yetu ngumu na kuimalisha ushirikiano wetu kwa miradi ijayo ya baadaye.

Mimi upenda sana mvua kwa sababu huleta balidi yenye kuburudisha usaidia mimea yangu kukuwa vizuri bustanini. Na unituliza akili ninapo sikiza sauti ya yake nyepesi ikidondoa juu ya bati la nyumba yangu usiku kucha.

Mimi hupenda sana kutembea kando ya fukwe za bahari wakati wa jioni kwa sababu hewa ya hewa ya huko ni safi na sauti ya mawimbi hunipa utulivu mkubwa wa akili baada ya kazi. Mazingira haya yanavutia.

Mimi hupenda sana kupika kwa sababu ni njia ya kibunifu ya kuelezea upendo wangu kwa familia yangu kupitia vyakula vitamu na vyenye afya. Shughuli hii hunipa utulivu na furaha tele kila ninapo jaribu mapishi mapya.

Mimi ushambulia tatizo kazini kwa kulia chambua kwa makini kwanza. Kisha natafuta suluhisho la kudumu kwa kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha ufanisi wa kazi uongoze. Unaongezeka na malengo yetu ya pamoja yanatimizwa kwa wakati uliopangwa.

Zawadi nzuri zaidi iliyowahi kupokea maishani mwangu ni saa ya mkononi kutoka kwa wazazi wangu ambayo inanikumbusha umuhimu wa kudhamini ni muda wa kufanya kazi kwa bidii ili kufikia ndoto zangu zote za baadaye.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu, tukitengeneza magari ya udongo na kukimbizana mashambani, jambo ambalo lilinipa furaha ya kweli na kunifundisha thamani ya urafiki na ubunifu tangu nikiwa mdogo sana.

Mimi huhifahi data zangu muhimu kwenye wingu ili kuhakikisha usalama wa tahalifa zangu na kueka kuzipata kwa urahisi wakati wowote nikiwa mahali popote duniani kwa kutumia vifaa vyangu vya kierectroniki na kitekhnologia. Hii hunipa amani tele.

Mimi ni mtu wa kuwahi mara zote kwa sababu ninathamini sana muda wa wengine na napenda kujiandaa mapema ili kuepuka usumbufu wa haraka usio lazima kabla ya kuanza majukumu yangu ya kila siku.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye miradi ya usafi wa mazingila na kusaidia watoto wa yatima kupata mahitaji ya shule ili kujenga mustakabari bora na wenye upendo kwa kila mtu anaye tuzunguka kila siku.

Nina uhusiano wa karibu sana na wazee wangu kwa sababu mimi huwatembelea mara kwa mara kuwasikiliza kwa makini na kufuata busara zao nyingi ambazo hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na yenye hekima katika maisha yangu ya kila siku.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe mbivu kwa sababu lina ladha tamu sana. Harufu yake ya kuvutia na linanipa nishati pamoja na virutubishi muhimu mwilini kila ninapofurahia mlo wangu wa matunda wakati wa mchana.

Mimi hutumia simu za video mara kwa mara kwa mawasiliano kwa sababu inanisaidia kumuona mtu ninayezungumza naye ana kwa ana. Jambo ambalo huimalisha urafiki wetu na kuleta hisia za ukaribu hata kama mtu tuko mbali.

Mimi husoma gazeti kila asubuhi ni napo kunywa chai ili kupata habari mpya za ulimwengu, kuchambua makara za michezo na kuelewa mabadiliko ya kiuchumi ya nayoweza kuadhiri mipango yangu ya maendeleo ya kila siku maishani mwangu.

Mimi hupenda sana jukumu la kusimamia miladi mipia kazini kwa sababu hunipa nafasi ya kutumia ubunifu wangu kuongoza timu kuelekea mafanikio na kuhagikisha kila hatua inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa ili kufikia malengo yako kampuni yetu.

Mimi huoga mara mbili kwa siku kwa sababu usafi wa mwili hunifanya nijihisi mchangamfu mwenye nguvu tele na hunanisaidia kuanza siku yangu kwa kujiamini huku nikiondoa uchovu wote wa kazi baada ya mchana kutwa.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni wadilifu uwezo wakusikiliza wengine kwa makini na kuwa na maono wazi yanayo hamasisha timu yake kufikia malengo makubwa kwa ushirikiano na ujasiri ili kuleta maendeleo ya kweli katika jamii.

Mimi hupenda kula ugali zaidi kwa sababu unanishindilia vizuri na kunipa nguvu ya kutosha kufanya kazi zangu ngumu za kila siku. Huku nikifurahia ladha yake ya kipekee ninapoula pamoja na mboga za majani.

Nimemba hatika kutembelea ziwa Victoria mana nyingi, ambapo nilifulahia maandhali nzuli ya maji, upepo mwanana na kuvua samaki na marafiki zangu. Jambo ambalo lilinifanya nidhamini sana uzuri wa asili uliopo katika nchi yetu.

Mimi hupenda sana keki ya machungwa kwa sababu inaladha ya asili harufu mzuri ya matunda na unyevu unaoifanya iwe laini sana katika wakati wakuila kama kitafunio cha jioni pamoja na kikombe cha chaimoto.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hupenda kupumzika kidogo kula chakula chenye afya na kuzungumza na marafiki zangu ili kuchangamsha akili na kupata nguvu mpya za kuendelea na majukumu yangu ya mchana kwa ufanisi zaidi.

Mimi hupenda sana sanaa ya ucholaji na uchongaji kwa sababu inatoa nafasi ya kuelezea hisia za ndani kwanjia ya kipeke na kukivutia huku kubolesha ubunifu na kutoa burudani na kudumu katika maisha yenu.

Miupenda sana kupiga gita kwa sababu sauti yake unisawazishia akili na kunipa tutulivu mkubwa wa moyo baada ya kumaliza kazi zangu ngumu. Huku nikifurahia kutunga nyimbo mpia zenye ujumbe wa amani kwa kila mtu.

Sana kutembea mstuni kwa sababu hewa ni safi, kuna utulivu wa kipekee na sauti za ndege hunifanya nijihisi mwenye amani tele huku ni kifurahia uzuri wa ajabu wa huumbaji wa asili kila siku. Hali hii hunivutia na kuniweka kwenye hali nzuri ya kimaisha.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kujumuika na familia yangu nyumbani tukishiriki chakula kitamu na kusali pamoja ili kumshukuru mungu kwa kutulinda na kutujalia neema ya kuanza mwaka mwingine tukiwa na afya njema na amani tele.

Mimi napenda sana asari kwa sababu ina ladha tamu ya asili inanisaidia kubolesha afya yangu na ni mbadala mzuli wa sukari katika vinywaji vyangu vya kila siku ninapo hitaji nishati ya haraka mwilini mwangu.

Kira jioni kabla ya kulala mimi hupenda kusoma kitabu kwa dakika chache kutafakali mafanikio ya siku yangu na kupanga ratiba ya kesho hili ni ya muke nikiwa na malengo wazi na utulivu wa akili.

Mimi hufurahia sana ninapo weza kusaidia watu kutatua changamoto zao, kujifunza vitu vipi ya kila siku na kutumia muda wangu vizuri kufanya kazi zenye tija, zinazo leta tabasamu na amani ya kweli kwa kila anaye ni hitaji msaada wangu.

Mimi upenda sana mbwa kwa sababu ni marafiki waaminifu. Walinzi shupavu wa nyumbani na wanajua jinsi ya kunifulahisha kwa michezo yao ya kuvutia kila ninaporudi kutoka kazini nikiwa nimechoka.

Mimi huvaa miwani kila siku kwa sababu inanisaidia kuona vizuri ninaposoma au kutumia kompyuta. Na pia inanikinga dhidi ya mionzi mikali ya jua ninapokuwa nje nikifanya shughuli zangu mbalimbali za kimaendeleo kwa ujasiri mkubwa.

Mimi ucheka sana ninapocheza na watoto wadogo kwa sababu upendo wao ni wadhati. Maneno yao yanashangaza na vitendo vyao vya kuchesha unifanya ni sahau kabisa matatizo yangu yote na kufurahia kila wakati uliopo sasa.

Kufua nguo zangu mara mbili kwa wiki hili kuhakikisha kuwa daima ninaonekana nadhifu na msafi. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye kujiamini, zaidi ninapo kutana na watu mbalimbali katika shugli zangu za kila siku za maendeleo.

Babu yangu ndiye alie nifundisha mambo mengi muhimu maishani, hasa umuhimu wa kua na subila, heshima kwa kila mtu na kufanya kazi kwa bidii ili niweze kujitegemea na kuleta mabadiliko chanya katika jamiye inayo nizunguka kila siku.

Mimi uhimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza maoni ya kila mwanachama kujenga mazingila ya kuaminiana na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake ili tufike malengo yetu ya pamoja kwa ufanisi, upendo na juhudi kubwa.

Nilizaliwa katika mji mdogo wenye kijani kimbichi ambapo nakumbuka ni michezo ya utotoni, mitaani na harufu nzuri ya chakula cha mama. Jambo linalofanya mahali hapo kuwa maalumu sana moyoni mwangu na kutamani kurudi huko likizo.

Mimi upenda sana kuvaa vipuli vya dhahabu kwa sababu vina nipa muonekano wakuvutia na kifahali. Huku nikijihisi mlembo zaidi ninapo kukua kwenye sherehe balimbali za kifamilia au kitamaduni. Muhimu ya kiofisi pamoja na malafiki zangu.

Mimi hupenda sana kusikiliza muziki wajadi kwa sababu unanisaidia kuunganisha. Na asili yangu unatoa utulivu wakipekee moyoni na unanikumbusha hadithi nzuri za kale ambazo babu zangu walikua wakizisimulia kwa upendo mwingi.

Mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kufungua simu yangu kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na salama zaidi inayo zuia watu wasio husika kuingia na kuona taaarifa zangu binafsi ambazo nina zilinda kwa umakini mkubwa.

Mimi hupendelea sana kuvaa kula vyakula vyenye ladha ya asili na viungo vya kutosha. Kwa sababu vinanipa nguvu, vinaniboresha afya yangu na kunifanya nifurahie kila mlo ninapoketi mezani pamoja na familia yangu kila siku.

Mimi hupenda sana maua kwa sababu harufu yake nzuri na rangi zake angavu huleta furaha moyoni mwangu. Huku nikifurahia kupanda bustani ndogo nyumbani ili kuberesha mazingira na kuvutia vipepeo wengi warembo kila asubuhi na jioni.

Katika mwaka huu uliopita nimefanikiwa kuongeza tija kazini kwa asili mia ishirini kukamalisha miradi mitatu mikubwa kabla ya wakati na kupandishwa cheo kuwa meneja na idara ku na idara kutokana na juhudi zangu za dhati za ushirikiano bora.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kubeba mfuko wa kitambaa sokoni, kutumia chupa ya maji ya kudumu na kuepuka kabisa vifungashio vya plastiki vinavyotumika mara moja tu ili kulinda mazingira yetu dhidi ya uchafuzi mbaya.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kuvaa kofia pana kutumia miwani ya kuzuia miunzi na kupaka mafuta maalum ya kukinga ngozi yangu ili isiharibike na joto kali linalolo linapokuwa nje nikitekeleza majukumu yangu ya kila siku.

Mimi hupenda sana upepo wa asili kwa sababu unanipa hisia ya hulu, unanisaidia kurudisha akili yangu baada ya kazi ngumu na pia unaniepusha na gharama kubwa za umeme ambazo hutokana na matumizi ya mara kwa mara.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mikutano ya video mara kwa mara, ujumbe wa papo hapo kwa mawasiliano ya haraka na mifumo ya kidijitali kusimamia miradi yetu kwa ufanisi mkubwa kila siku.

Ninapofurahii kuwa nyumbani mimi hupenda kupika mlo mtamu kwa ajili ya familia yangu. Kusoma kitabu kizuri kwa utulivu au kutunza bustani yangu ndogo ya maua ilikufurahia amani na upendo wa mazingira yangu ya asili.

Moja ya kumbukumbu nzuri ya utotoni ni wakati tulipokuwa tukicheza mpira wa miguu mchangani na marafiki zangu wa karibu. Hadi jua lilipotua, jambo lililotufanya tujihisi wenye furaha, uhuru na upendo mwingi wa dhati moyoni.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanapofanya vizuri kuwapa maneno ya faraja wakati wa uchangamoto na kushiriki nao mahalifa mapya hili sote tuweze kukua kitaaluma na kufikia marengo yetu kwa mpamoja na mafanikio makubwa.

Mimi hupenderea mazingila ya kazi yenye utulivu na ushirikiano ambapo ninaweza kuzingatia majukumu yangu kwa ufanisi huku nikipata fursa ya kubadilishana mawazo chanya na wenzangu ili sote tufikie malengo ya kampuni kwa wakati uliopangwa.

Mimi hupenda sana rangi ya kijani kibichi kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani na kunikumbusha uzuri wa bahari kuu na anga kavu jamani jambo linalo nifanya nijihisi mwenye furaha na amani tele moyoni mwangu kila siku.

Mimi hushughulikia muda wangu kazini kwa kutumia latiba maalum ya kila siku ambapo ninaweza ninaweka kipaumbele kwa majukumu muhimu asubui na kutenga muda mfupi wa kupumzika ili kubolesha umakini na tija yangu katika kufinkia marengo.

Mimi utumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwa sababu inanisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa haraka kuhakikisha mawasiliano ninapokuwa na haraka na kunifanya nifurahia urahisi wa kuendelesha vifaa vyangu ya kiteknolojia na kidigitali kwa kutumia maamli lahisi tu.

Mimi husherehekea sikukuu kwa kuandaha kalamu kubwa nyumbani nikialika ndugu na marafiki wa karibu ili tujumuike pamoja kula vyakula vitamu kuimba nyimbo za furaha na kushukuru kwa baraka zote tulizopata maishani mwetu.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha shilika la kutoa msaanda kwa watoto yatima. Ili niweze kuwapa fulsa ya kupata elimu bora na malezi mema. Yatakayo wasaidia kuwa raia wema wenye mafanikio makubwa katika jamii yetu.

Ninapenda sana shilika langu kwa sababu linadhamini uvumbuzi, ninajenga mazingila ya kuheshimiana na linatoa fulsa nyingi za kukua kita aluma. Jambo linalo nifanya njihizi mwenye fulaha na motisha kubwa ya kutoa mchango wangu bola kila siku.

Mimi hununua tiketi za matukio kupitia programu za simu ili kuokoa muda kuepuka misululu mirefu na kuhakikisha napata nafasi nzuri ya kushuhudia matamasha ya muziki au michezo ninayopenda sana kila mwisho wa juma.

Mimi hujitunza kwa kufanya mazoezi ya viungo kila asubuhi kula mlo kamili wenye afya na kuhakikisha napata muda wa kutosha wa kupumzika ili kurejesha nguvu ya kuimarisha kinga ya mwili wangu dhidi ya maradhi na magonjwa mbalimbali.

Mimi husafili mara kwa mara kwenda zanzibali ili kufulahia fukwe nzuli za mchanga mweupe maji ya balu ya bulu yanayong'aa na ratha ya kipeke ya vyakula vyasili vya baharini ambavyo unifanya njihizi mwenye furaha na amani tele.

Mchana ukiisha mimi upenda kupumzika kwa kusikiliza mziki muanana kusoma kulasa chache za kitabu na kufanya tafakari fupia ya siku ili kujiandaa kulala nikiwa na amani tele na furaha kubwa moyoni. Mwangu kila jioni.

Mimi hufurahia kufanya kazi na ushirikiano kwa kuchangia mawazo chanya kusaidiana na wenzangu kutatua changamoto na kuhakikisha kila mmoja anajihisi mwenye thamani ili sote tufikie malengo ya timu yetu kwa ufanisi na mafanikio makubwa.

Mazingira ya kazi ya nakuwa mazuri kupitia ushirikiano wa dhati kati ya wanafanya kazi wasimamizi na mawasiliano ya wazi heshima kwa kila mmoja na upatikanaji wa vifaa vya kisasa vinavyo hakikisha utendaji wa kazi kwaufanisi.

Mimi natamani sana kuwa na uwezo wa kuponya magonjwa yote duniani ili niondoe maumivu kwa watu wanaoteseka nirejeshe taba samu kwenye nyuso zao na kuwapa matumaini mapya kuishi maisha ya marefu yenye afya na furaha tele.

Mi hupenda sana kuenda kwenye tamasha la muziki la moja kwa moja ili kufurahia midundo kusisimua kucheza na umati wa watu na kupata kumbukumbu za kudumu ambazo hunipa furaha na nishati mpya maishani.

Mimi hununua bidhaa balimbali kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na inaniwezesha kupata vitu ninavyohitaji bila kulazimika kusafiri umbali mrefu au kupoteza muda mwingi kwenye foleni madukani kila siku.

Mimi upenda sana kula popcorni, ni napo tazama cinema nyumbani yao kwenye jumba la filamu. Kwani ladha yake ya chumvi na harufu yake ya kipekee uongeza msisi mko na kufanya wakati wangu wakupumzika kuwa wakufurahisha.

Mimi hupenda kuendesha baisikeli kila mwishoni mwa juma kwa sababu inanisaidia kuimarisha misuri ya miguu kuboresha mfumo wa upumuaji na kunipa fursa ya kufurahia manthari mazuri ya asili huku nikipumzisha akilii yangu baada ya kazi.

Mimi hupenda kuanza asubuhi yangu kwa kunywa kikombe cha kahawa moto yenye halufu nzuli kwani inaniyamusha vizuri. Kunipa nishati ya kutosha kuanza majukumu yangu na kuifanya jinsi mchangamfu na muenye nguvu tele siku nzima.

Hekima kubwa niliyo jifunza maishani ni kuwa na subila kuheshimu kila mtu na kujituma kwa bidii katika kila jambo ni nalofanya hili kufikia malengo yangu makubwa na kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii inayo tuzunguka kila siku.

Napenda sana somula baiorojia kwa sababu linasaidia kuelewa jinsi miili ya viumbe hainavyo fanya kazi sili za maumbile ya hasili na namna bora ya kutunza hafya yangu na mazingila ya nayo nizunguka kila siku.

Mimi napenda sana kujifunza historia kwa sababu inatusaidia kuelewa asili yetu na jinsi ulimwengu ulivyo badilika. Kusoma matukio ya kale, kunatupa busara ya kuepuka makosa ya zamani na kujenga mustakabali mzuri wa wenye maharifa mengi zaidi.

Napenda kula kwenye mikahawa ya wazi yenye mandhari ya asili kama vile ufukweni au bustanini. Mazingira haya hunipa utulivu wa kipekee huku nikifurahia chakula kitamu, na hewa safi ya asili, inayoburudisha mwili na akili yangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya umbao kwa sababu inachangamcha akili na kuimarisha urafiki. Mchezo kama mbao au thumna, hunifanya nifikiri kwa umakini sana huku nikifurahia ushindani mzuri na marafiki zangu wakati wa mapumziko ya jioni.

Ndio nimeshawahi kuenda maonyesho ya sanaa mara nyingi na kila safari huwa ni uzoefu wa kipekee sana. Napenda kuona jinsi wasanii wanavyo tumia rangi na ubunifu wao kuelezea hisia, utamaduni na maisha ya kila siku kitaaluma.

Ili kudumisha afya nzuri mimi hufanya mazoezi mara kwa mara, ninakula mlo kamili wenye mboga mboga na ninakunywa maji mengi kila siku. Ili nihakikishe ninapata muda wa kutosha wa kupumzika ili mwili na akili yangu ziweze kuchangamka.

Kipaumbele changu kikuu kazini ni kuhakikisha mawasiliano ya wazi ya ukweli na yanayofanyika kwa wakati ili kuzuia makosa. Hii inajenga uaminifu mkubwa miongoni mwa wafanya kazi wenzangu, na inasaidia timu nzima kufikia malengo yetu ya kiofisi kwa ufanisi.

Mimi hupenda kitanda ambacho ni kizuri na laini kidogo ili kupata usingizi mnono na wenye utulivu baada ya kazi ngumu ya mchana. Godoro lenye ubora husaidia mwili wangu kupumzika vizuri na kuamka nikiwa nimechangamka sana.

Ili kujiandaa kwa mkutano mimi hupitia ajenda mapema, hufanya utafiti wa kina kuhusu mada husika na kuandaa dondoo muhimu za kusoma. Hatua hizi, hunisaidia kuwa na ujasiri kutoa mchango wenye tija na kuhakikisha malengo yanatimizwa.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini zaidi ni google kwa sababu ya uvumbuzi wao wa kila siku na huduma ninazo pata maisha, mazuri na mifumo yao ni salama yeye kutengemewa na inatoa majibu ya halaka kwa kuchangamoto.

Mimi ushelekea siku yangu ya kuzariwa kwa kuchakula chajioni na marafiki zangu wakaribu. Huu ni wakati wapekee wakutoa shuklani kwa balaka za mwaka ulio pita huku tukifurahia muziki na kicheko tele.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kina kuta za rangi ya bluu tulivu. Kitanda changu ni kizuri sana na dirisha yaani naweza kuona bustani nzuri kitu ninachokipenda zaidi kwa sababu kinanipa amani tele.

Napendelea zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka inaruhusu kusahihisha makosa kwa urahisi na inasaidia kuweka kazi zangu katika mpangili. Pia teknolojia hii inaniwezesha kushirikiana na wengine kwa ufanisi mkubwa kidijitali.

Ndiyo. Napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shuguri inayo tuliza akiri na kunipa fulsa ya kuungana na asili. Kufanya kazi na udongo na kuona mimea ikikuwa huleta fulaha kubwa na amani ya moyo kwangu.

Mara nyingi mimi hula ugali na samaki wakati wa mchana kwa sababu ni chakula kinacho ni panguvu na kushiba vizuri. Mulo huu wahasili ni mtamu sana na unanisaidia kuendelea na majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi.

Kila siku mimi hutumia sana programu ya whatsapp kuwasiliana na marafiki na familia yangu. Programu hii ni rahisi kuitumia inanisaidia kutuma ujumbe haraka na inanifanya niwe karibu na wapendwa wangu wakati wote.

Ili kupanga wiki yangu ya kazi vizuri mimi huanza kwa kuorodhesha majukumu yote muhimu jumatatu asubuhi na kuyapa kipaumbele kulingana na uharaka wake. Hii hunisaidia kubaki na umakini kupunguza msongo wa mawazo na tija.

Mimi kama binadamu, jioni hupenda kula ugali na mboga za kijani, pamoja na samaki wa kukaanga. Chakula hiki ni kitamu, kinanishibisha vizuri na kunipa nguvu ya kutosha baada ya kazi ngumu za mchana kutwa.

Ndio, mimi hupenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na protini nyingi. Ladha yake ya kipekee iwe amechomwa au kukaangwa hunifurahisha sana na kunifanya nifurahie mlo wangu wa jioni kila wakati.

Kila siku mimi hutumia programu za mawasiliano, ramani na muziki ili kurahisisha maisha yangu. Porogramu hizi hunisaidia kupata habari mpya kufika ninapoenda kwa haraka na kuburudika nikiwa safarini kuelekea kazini au nyumbani kupumzika jioni.

Mimi kutumia simu yangu na kompyuta mpakato kila siku kusoma barua pepe na kutafuta habari mtandaoni. Zana hizi za digitali ni muhimu sana kwani hurahisisha kazi zangu za kuniwezesha kuwasiliana na marafiki zangu popote walipo.

Nikiwa kazini, mimi hushu hushugulikia makosa kwa kuyakubali kwanza, kisha ninatafuta chanzo chake, ili nijifunze baada ya hapo, hulekebisha haraka na kueka mikakati madhubuti ya kuzuia makosa kama hayo yasitokee tena wakati mwingine ili kuimalisha ufanisi wangu.

Kila asubuhi mimi husoma habari za ulimwengu kupitia programu za habari kwenye simu yangu ili kuelewa yanayojiri mataifa mengine. Hii hunisaidia kuwa na uelewa mpana wa mambo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoathiri maisha yetu kimataifa.

Ndoto yangu kubwa ni kutembelea mji wa kale wa roma ili nione magofu ya kihistoria na majengo ya kizamani. Eneo hili linanivutia sana kwa sababu inaonyesha ustaharabu wa kale ambao ulinichangia sana kuendeleza ulimwengu wa sasa.

Naitumia simu yangu mara nyingi kwa mawasiliano, ya kikazi na kijamii. Pia, inanisaidia sana kujifunza, mambo mapya mtandaoni. Kusoma vitabu na kufuatilia habari balimbali za ulimwengu ili nielimike, na kupata burudani, kila siku ninapo kuwa mapumzikoni.

Njia yangu kuu ya kupumzika ni kutafakari kwa utulivu kila asubuhi. Nilijifunza mbinu hii miaka mwili iliyopita na kwa dakika kumi tuu. Ninahisi amani tele akili yangu inatulia na mwili wangu unajaa nguvu mpya kabisa.

Mnyama wangu wa kufuga ninaye mpenda ni paka mweupe mwenye manyoya laini. Nijifunza kumtunza tangu utotoni. Yeye ni mtulivu sana. Anapenda kucheza na nyuzi. Na kila wakati ananifanya njicheke. Anapojificha ndani ya masaduku madogo au chumbani.

Mafunzo ya ufundi study yamenisaidia sana kuongeza ufanisi na ubunifu katika majukumu yangu. Kupitia elimu hiyo nimejifunza mbinu mpya za kutatua changamoto kwa haraka. Jambo ambalo limeniimarisha taaluma yangu na kuifanya niwe mfanya kazi bora zaidi kazini.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule mwenye uwezo wa kusikiliza wateja wake na kutoa huduma bora kwa uaminifu mkubwa. Yeye hutumia mbinu bunifu huchukua hatari zilizopingwa hesabu na hujifunza kutokana na makosa hili kukuza biashara yake kila siku.

Ndiyo. Natumia mitandao ya kijamii kama chombo muhimu cha kuungana na watu, kujifunza mambo mapya na kupata habari za hivi karibuni ulimwenguni. Inanisaidia kukuza uelewa wangu na kubadilisha mawazo chanya na jamii kubwa ya kidigitali kila siku.

Napenda sana kutazama mpira wa miguu kwa sababu ya msisimko na ushindani wake mkubwa. Nakumbuka mechi moja yakustajabisha niliyo tazama uwanjanai. Nilihisi furaha tele na morali ya hali ya juu sana wakati timu yangu ikishinda.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile ya kusisimua ya action kwa sababu inanipa hamu ya kuendelea kutazama hadi mwisho nakumbuka mara ya kwanza kuiona nikiwa na marafiki na bila shaka ningependa kuiona tena mara nyingi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inarahisisha maisha na kuongeza ufanisi katika kazi zangu za kila siku. Inafurahisha kuona uvumbuzi wa kisasa unavyo badilisha ulimwengu wetu na kupatia fursa mpya za kujifunza na kukaa.

Ndio, nimeshawahi kushiriki mashindano ya mbio za nyika nikiwa shuleni. Ulikuwa wakati wakusisimua sana ambapo, nilijifunza umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na bidii ili kufikia malengo yangu. Jambo ambalo, limenijenga sana kiakili na kimwili hadi leo.

Ndiyo, mimi huvaa saa kila siku kwa sababu inanisaidia kupanga muda wangu kwa usahihi na kuhakikisha sichelewi katika majukumu yangu. Pia, saa ni pambo muhimu linalo kamilisha mwonekano wangu na kunifanya nionekane nadhifu na mwenye weredi.

Kila asubuhi mimi uamuka saa kumi na moja kamili. Uanza kwa kuswali na kisha kufanya mazoezi mepesi. Baada ya hapo mimi hupata kifungua kinywa cha haraka na kujiandaa vyema kabla ya kuelekea kazini nikiwa mchangamfu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni tenisi ya uwanjani kwa sababu unahitaji wepesi wa mwili na umakini mkubwa wa akili. Ni mchezo wa kipekee ambao unajenga nidhamu huku ukikupa changamoto ya ushindani dhidi ya mpizani wako kila wakati.

Mimi hunyoa nyewele zangu mara moja kila baada ya wiki mbili hili kuhakikisha nabaki nadhifu wakati wote. Utaratibu huu unanisaidia kujiamini zaidi ninapokutana na watu kazini na katika shughuli zangu za kila siku za kijamii.

Mchezaji bora wampira wakikapu ni yule mwenye kipaji nidhamu na uwezo wakuongoza timu yake kuelekea ushindi. Namkumbuka sana mchezaji mwenye kasi na usahihi wakufunga pointi. Kwani huleta msisimko na hamasa kubwa uwajani.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kwa sababu zinapatikana kwa urahisi wakati wowote kupitia simu yangu. Hii inanisaidia kupata taarifa za hivi karibuni duniani kote kwa haraka zaidi kuliko kusubiri gazeti la kuchapishwa kila siku asubuhi.

Napenda sana kutumia muda wa na familia yangu kwa kula chakula cha jioni pamoja na kubadilishana hadithi za siku nzima. Tunapenda pia kusafiri kuenda sehemu tulivu mwishoni mwa wiki ili kupumzika, kuimalisha upendo na kutengeneza kumbukumbu nzuli.

Mimi huchaji simu yangu marambiri kwa siku hili kuhakikisha inakaa na chaji wakati wote wakazi. Kawahida mimi huichomeka asubuhi kabla ya kuondoka nyumbani na kisha usiku wa manane kabla sijalala hili niyamke nikiwa na tayari.

Majira ni nayo penda zaidi ni kiangazi kwa sababu ya hali ya hewa tulivu na jua changamfu. Wakati huu mimi hufurahia kusafiri kusafili na marafiki zangu kuenda sehemu balibali za mapumziko ili kupata burudani na kutengeneza kumbukumbu nzuli.

Katika kazi yangu nataka kufikia ngazi ya ukurugenzi ili niongeze mabadiliko chanya na kusaidia wengine kukua kitaaluma. Nitafikia lengo hili kwa kufanya kazi kwa bidii, kujifunza ujuzi mpya kila siku na kuwa kiongozi bora mwenye maono.

Igawa nimefurahia kuwaji na busala nilizo pata ukubwani. Ningependa kurudi ujanani kwa muda mfupi ili kufurahia tena nishati siyo na kikomo. Ningetumia furusa hiyo kusafili zaidi kujifunza ujuzi mpya mapema na kutengeneza kumbukumbu nyingi na marafiki.

Ndiyo, napenda sana kukimbia kwa sababu kuna niimarisha afya ya moyo na kunipa nguvu mpya kila asubuhi. Ni mchezo rahisi unaonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunitayarisha vyema kwa ajili ya majukumu yangu ya siku nzima.

Mafunzo ya ufundi study yamenisaidia sana kuongeza ufanisi na ubunifu katika majukumu yangu ya kila siku. Kupitia elimu hiyo, nimejifunza mbinu mpya za kutatua changamoto jambo ambalo lime imalisha taaluma yangu na kunifanya mfanya kazi bora.

Napenda sana kuchora kwa sababu ni njia bora ya kutoa mawazo yangu na kuyaweka kwenye karatasi. Kuchora kunanipa utulivu wa moyo huku kupaka rangi kukiongeza urembo na hisia zaidi katika kazi yangu.

Ndiyo, nimebahatika kuyona bahali mara nyingi na kila safali huwa inanigusa sana. Napenda sana kuiona mawimbi yake napaki rangi ya bluu inayongaa mandhali hiyo inanipa amani kubwa ya moyo na utulivu wa kipekee.

Tukio muhimu zaidi maishani mwangu ni siku niliyofanikiwa kupata elimu yangu ya juu. Mafanikio hayo yalinifanya nijiamini yakanifungulia milango mingi ya fursa na kunipa uwezo mkubwa kuwahudumia na kuwasaidia watu wengine.

Timu yangu pendwa ni simba. Nilioanza kuipenda tangu utotoni. Nakumbuka ushindi wao wa kihistoria dhidi ya zamalek mchezaji nimpendaye ni klastua yaschama. Na ni timu ikishinda mimi hufurahia na kupata fursa kubwa sana na amani moyoni mwangu.

Kubukubu yangu ya kutisha ni siku nilipo pata ajali mbaya ya gali nikiwa safarini. Kelele za bleki na kioo kinachopa suka bado zina nitisha hadi leo. Na mshukuru mungu nilitoka mzima rakini tukio hilo linibadilisha kabla kabisa mtazamo wangu.

Wakati nahitaji kupumzika na kustarehe mimi hupenda sana kwenda ufukweni mwa bahari kusikiliza sauti za mawimbi na kuhisi upepo mwanana kuni hunipa amani ya ajabu moyoni mwangu huku nikisoma kitabu kizuri cha hadithi au kusikiliza muziki.